Kwa kweli kwa upande wangu, mimi nigelipenda kuona maendeleo katika jamii yangu zaidi sana kwa vijana wanaokua ndani ya jamii kuweza kupata ajira mbali mbali na vile vile kuweza kujigharamia katika shughuli mbali mbali ambazo wanazofanya. Hata vile vile ikiwemo ni pamoja na kuangalia namna gani ya kuweza kuwasaidia vijana katika jamii.

Nilipokuwa bado katika sekundari, ndiyo nilikuwa nikipenda kabisa michezo ya video, lakini siku hizi kwa sababu wakati imekuwa mfupi sana, sina hiyo wakati ya kuweza kuangalia michezo ya video, Lakini ninapokuwa na wakati naangalia namna gani ya kueza kucheza michezo ya video mtandaoni.

Kwa kweli mimi, niliweza kusema ya kwamba, uzoefu ambao mimi kwa upande wangu niliweza kupata ulikuwa ni uzoefu wa ukunuzi. Muda huo nilikuwa sijui namna gani naweza kufanya lakini niliweza kujitahidi kufanya uzoefu huo ili niangalie namna gani naweza kupata mapato katika kufanya uzoefu huo na kwa kweli niliweza kufanya ukunuzi katika lugha mbali mbali zinayoomba teknolojia ya sasa na nikajitahidi kupata pesa ndogo.

Kwa kweli mimi, kwangu nyumbani mimi sina ndege wa kufugwa nyumbani Kwa siku hizi, sidhani ya kwamba ni vizuri sana kufugwa ndege nyumbani Kwa sababu kufuga ndege inaitaji uzoefu maalumu Sasa kwa hiyo, sidhani ya kwamba ndege wanaweza kufugwa nyumbani Lakini ndege ni wanyama ambao wanaitaji kuwaporini.

Kwa kweli hilo ni swali ambalo mimi ningeleweza kusema data yangu sihifathi mtandaoni kwa sababu siku hizi kuna zile teknolojia ambazo zina nia mbaya kwa kuweza kutafuta namna gani ya kuchukua data yako. Lakini mimi najitahidi ikiwa ni muhimu kuweka data yangu ndani ya memory ambayo siyo ya mtandaoni. Lakini kuna vile naweza hata vile vile kuangalia system ya mtandaoni ambayo iko na uzoefu mkali sana kabisa ili niangalie namna gani na weza kuweka data yangu humo kama vile umeona kuna mifano ya hizo mitandao ambazo tunaita gmail ama yao hizo ni mitandao ambazo unaweza kuwekeza data yako bila tatizo yoyote Kwa sababu zinatumia iyo njia ambayo tunaita cloud na kupitia hiyo unaweza kuweka data yako hapo Ikiwa ni vyeti vya shule ama ikiwa ni kitambulisho ama ikiwa ni majina yako kibinafsi hayo mambo yote unaweza kuiweka hapo kwa kupitia cloud ya Gmail ama kwa kupitia cloud ya Yahoo ndo hapo unaweza kusema izo mitandao mbili unaweza kuhifathi data yako hapo Lakini ni muhimu sana kuwekeza data yako pasipo kuwa kwa mtandao ni muhimu sana kabisa.

Kinachonifanya mimi kufurahi sana ni pale ambapo ninapoweza kuwa na familia yangu tumekaa, tukiketi, tukijadili, mambo mbalimbali, inayo husu maisha. Hapo ninajisikia sana na na furaha pamoja kuwa na mke wangu vile vile na mtoto wangu tukiongea mambo mbalimbali.

Kwa kweli kwa upande wangu mimi, kujikinga na jua kali na jitahidi sana kabisa kukaa nyumbani. Kama vile unavyo jua, kuna siku hizo ambazo jua imeka ikiwa kali sana, zaidi sana ndani ya Afrika. Kuna hizo siku ambazo ukiangalia kuanzia mwezi wa sita hati mwezi wa saba hiyo miezi mbili hapo inakua ikiwa na jua kali alafu kwa upande wangu mimi na jitahidi kuwa na nani ya kueza kuka nyumbani peke yake.

Mimi kwa upande wangu, sizoi sana kufuo nguo, nilikuwa nikifua nguo pale ambapo, nilikuwa nikikaa pekee yangu, lakini siku hizi nimesha kuwa na mke tayari na tunajitahidi vile vile kuwa na mfanya kazi ambaye anaweza kutusaidia kufanya mambo hayo ambayo yanaweza kuwa mambo magumu nyumbani hizo kazi za nyumbani akiwa akitusaidia wakati ambapo sisi tuko kazini.

Kwa kweli, mimi nguvu zangu kazini ni nyingi sana najitahidi sana kabisa kuwa na nguvu kazini pale ambapo ninapotumika nafanya kazi kabisa kwa bidii najitahidi kufikiria namna gani naweza kufanya kazi kwa urahisi Lakini nikiwa na nguvu za kiafya hata vile vile nguvu kiakili ili ziweze kunisaidia kusonga mbele katika mambo yote ambayo napangilia kazini hata vile vile na miradi mbali mbali ambayo nahitaji kumalizia ama kupangilia.

Kwa kweli, kwa upande wangu, nimepata mafanikio mengi sana kazini, kama vile sisi watu ambao tunao tumika kazi kwa upande wetu sisi wenyewe na tunajiajiri sisi wenyewe. Kwa kweli naweza kusema ya kwamba nimepata mapato mengi na mafanikio mengi katika kazi zangu ambazo nazifanya na vile vile namshukuru mungu kwa sababu ndiye ananisaidia. Kwa kweli kuna changamoto nyingi sana kazini lakini nafanikiwa katika mambo mbalimbali na hata vile vile na jifunza kupitia kazi zangu hizo ambazo na zifanya.

Mara nyingi mimi nacheza na familia yangu, na mtoto wangu, na mke wangu vile vile, hata vile vile na ndugu zangu. Na vile vile pale ambapo nilikuwa ningali katika shule la sekondari Nilikuwa nikipendelea kucheza mara nyingi na rafiki zangu Kulikuwa iyo mchezo ya mpira ambayo tulikuwa tukipendelea kucheza sana dhaidi enzi zile na tulikuwa tukipenda kutembelea maeneo mbalimbali ambayo imewekwa katika historia ya inchi yetu Ilikuwa kabisa ni wakati muhimu sana kwetu na ilikuwa ni wakati mzuri sana kwetu.

Kama vile umeweza kuniuliza ilo swali, mimi naweza kusema shuguli yangu ya kupendezwa ni iyo ambayo nafanya na vile vile na subiri matokeo yake. Kama vile shugli za kazi ambazo zinanisaidia kupata hela na vile vile kuweza kuendelea katika mpangilio wa miradi yangu kibinafsi ili nami siku moja niweze kufanikiwa kama wengine na vile vile na hiyo maono ambayo naitaji katika maisha yangu kuwa kama tajiri ambaye ni tajiri mkuu ambaye vile vile ana nia ya kuwasaidia wengine kama vile wa Afrika Hata vile vile na watu wengine ambayo wanaitaji msaada kutoka kwangu na hiyo nahitaji kuyafanya kwa kupitia miradi mbali mbali ambayo ninayo kama kijana ambaye anajitahidi kufanya mambo mbali mbali ili aweze kutoa ajira kwa vijana ndani ya Afrika zaidi sana Ndiyo ambayo naweza kusema shuguli yangu ambayo imekua ikinipendeza sana katika maisha yangu kwa sababu na amini ya kwamba naweza kuyafanya na vile vile ikaleta matokeo ambayo inahitajika na watu wakaweza kuwa na ajira. Iyo itakua kabisa imenipendeza sana.

Kwa upande wangu, mimi naandaa ripoti za kazi kwa njia mbali mbali. Kwa mfano, ripoti zangu za kazi mara nyingi sana napenda kuandika. Naandika ripoti hizo za kazi ambazo nimeweza kufanya, kuanzia, tuseme asubui, kufika mpaka jioni. Ikifika hiyo masaa ambayo mtu anaondoka kazini na jitahidi sana mbele ya kuondoka kazini niweze kutoa ripoti yangu. Na nikimaliza kuitowa ripoti yangu kuna vile ambavyo tunafanya mkutano wa jioni sana usiku wa kueza vile vile kuzungumza ama kusimulia kuhusu ripoti yako huweza kufanya namna gani katika hizi kazi zetu zaki teknolojia. Ni muhimu sana kabisa kueza ku kufanya ripoti kama inavyo hitajika na kuipeana kwa wakuu wako wakazi ili wawezi kuangalia ni nini ambacho kimeweza kukuzuia wenda usifanye kazi vizuri na kueza kupata suluisho ya hicho kitu ambacho kilikuzuhia na vile vile kuangalia ni mambo gani ambayo yaliweza kufanyika vizuri na vile vile mukaweza kuendelea katika njia hiyo hiyo ambayo inasaidia kufanya mambo ya weze kuenda sawa katika kazi ambazo munazo fanya.

Mimi sizoei sana kupiga picha na nikipiga picha huenda nimeweza kutoka kuelekea katika eneo fulani pamoja na familia yangu ama marafiki zangu hapo ndipo napata hiyo namna ya kuweza kuchukua picha pamoja na marafiki ama jamii yangu lakini kwa upande wangu mimi sizoei kuchukua picha zaidi sana Lakini nina hiyo nia ya kuweza kujifunza na kupata mafunzo ambayo inaweza kunisaidia kujua namna gani ya kuweza kuchukua picha hata iwe kwa njia ya simu ama kwa kamera yote najitahidi kuona siku zilizo mbeleni namna gani naweza kujifunza kuchukua picha.

Kwa kweli, hiyo ni swali ambalo, ni swali nzuri sana na ninaweza kusema ya kwamba kuna wafanya biashara bora ambao ni wengi zaidi sana. Na dhaidi sana ndani ya Afrika kuna wafanya biashara wengi. Lakini kwa upande wangu unaweza kusema ya kwamba mfanya biashara bora ni yule mfanya biashara ambaye amesha ingia katika masoko na anajua ni nini bidhaa ambayo watu wanahitaji. Na hizo bidhaa zinaweza kupatikana lini na kwa muda gani na hizo bidhaa ni nzuri Ndiyo uyo ambayo tunaweza kusema ni mfanya biashara bora Ukichukua kama vile kwa mfano dangote hapa ndani ya Afrika ni mfanya biashara ambaye amekua marufu sana katika biashara mbali mbali Ukiona amefanya biashara katika inchi kama vile Tanzania, Nigeria ameenda vile vile hata Kongo amefanya biashara vile vile hapa Kenya, Nairobi ni mtu ambaye naweza kusema ame kuwa amefanya biashara ambayo imesaidia sana vijana kupata ajira mbali mbali na kwa hiyo naweza kusema mfanya biashara bora ni huyo mfanya biashara ambaye anafikiria zaidi sana kwa wanainchi na kuangalia namna gani anaweza kuwasaidia wanainchi vile vile kupata ajira mbali mbali katika biashara ambayo anayoifanya.

Mimi napenda kujifunza historia sana sana zaidi kabisa pale ambapo niliweza kuwa katika shule la sekondari Niliweza kujifunza historia zaidi sana kuhusu historia ya Kongo pale Kongo ilipoanza nchi ya kidemokrasia ya Kongo ilikuwa hapo enzi za zamani ilikuwa na wafalme mbalimbali katika kabila mbalimbali na niliweza kujifunza mambo mengi sana ndani ya Afrika ambayo inahusu wafalme wa enzi zile za zamani kabla ya nchi zote za Afrika kuweza kugawanika na kuweza kuitwa mataifa mbalimbali niliweza kujifunza historia hizo kwanzia shule la sekondari na hata nikifikia katika chuo vile vile nilijifunza historia mbalimbali za uko urusi, za uko marekani, vile vile mulikuemo hizo historia za wachina kama vile uyu raisi wa kwanza ambaye walikuwa wakita maote Tung huyo raisi wa uchina na vile vile niliweza kujifunza hao ambao walipigania waamerika weusi ambaye alikuwa akiitwa Martin Luther King vile vile niliweza kujifunza historia zake hata vile vile nikajifunza na historia za Bwana Lumumba ambaye alikuwa ni waziri mkuu wa nchi ya demokrasia ya Kongo vile vile ambaye aliweza kupoteza maisha niliweza kujifunza vile vile kuhusu raisi wa Tanzania ambaye alikuwa wa kwanza Julius Nyerere kupigania wanainchi wa Tanzania vile vile niliweza kujifunza kuhusu hata vile vile Jomo Kenyata ambaye alikuwa ni raisi wa Kenya nilijifunza historia ya raisi wa zamani Maraisi wengi wa zamani katika Afrika namna gani waliweza kuwa wakiongoza nchi na hata vile vile nilijifunza kuhusu raisi mobutu sese seku kukungwendu wa zabanga ambaye alikuwa ni raisi wa Zair, iyo Zair hapo zamani ilikuwa ikiitwa Kongo lakini wabadae ikaitwa Zair tena baadaye hapo ikaitwa demokrasia ya Kongo niliweza kujifunza historia mbalimbali katika nchi za Afrika na hapo naweza kusema ya kwamba nina mambo mengi ambayo naweza kusimulia kuhusu historia duniani, kuhusu historia ndani ya Afrika na vile vile nimejitahidi kusoma mambo mengi sana ambayo ya nahusika na sio historia tu pekee yake hata vile vile na geografia.

Kwa upande wangu mimi na saidia jamii yangu katika njia mbali mbali kama vile kuwa sapoti na pesa ama kuwa saidia kuweza kupata ajira na vile vile kuangalia ni shida gani ambazo wanazo kuwanazo na kuangalia namna gani naweza kuwasaidia ili waweze kupata suluhisho ya kila tatizo ambazo wanazo kuwa nazo Kwa kweli na jitahidi sana kuangalia njia mbali mbali ambazo na thani ni muhimu sana kwa kuweza kusaidia familia yangu.

Mimi ningependa kusema yakwamba, kwa upande wangu mimi napenda kwanza kucheza Napenda michezo mbali mbali ambayo ni michezo inakusaidia kukuwa na afya ya mwili ambayo ni afya nzuri sana na vile vile napenda kutizama michezo kama vile basketball ama vile vile mpira Hata hivo napenda kuangalia mchezo kama iyo.

Kwa kweli, mimi nilikua nikipenda waandishi wengi wa vitabu Lakini enzi zile za zamani kama vile huyo ambao tulikuwa tukiita Nicholas Machiavelli Nilikuwa nikipenda vitabu vya huyo mwandishi Hata vile nilikuwa nikipenda vitabu vya Aristote ambaye alikuwa ni mtu akijusisha na mambo ya jamii Ninaweza kusema ya kwamba waandishi hawa wa dhamani Ndiyo waandishi ambao mimi kwa upande wangu nilikuwa nikipenda sana kama vile Sokrates naye vile vile nilikuwa nikimpenda sana niweze kusema ya kwamba wagiriki ndio waandishi ambao kwa upande wangu mimi ni ngependa kusema ya kwamba ni waandishi ambao kwa upande wangu mimi niliweza kupenda sana. Hata vile na wa Faransa, kuna huyu ambaye walikuwa wakiita mfalme wa Nampoleo Bonaparte vile vile, nilifurahia vile vile maandishi yake.

Kwa kweli katika Olympic kama kwa mfano tuseme iyo Olympic ya ambayo iliweza kufanyika Paris Nilikuwa nikipendelea sana mchezo iyo ya kukimbia ya watu ambao wanakimbia sana dhahidi Lakini vile vile nilipendelea na michezo ya mpira katika nyakati hizo Ndiyo michezo ambazo nilikuwa nikipendelea sana katika olympic Naweza kusema vile vile kulikuwa wachezaji wengi ambao walikuwa wakinifurahisha ambao wachezaji wao walikuwa wakitoka katika nchi mbali mbali, inchi za magharibi, inchi za Afrika na vile vile hata huko Asia Nilikuwa nikipenda kabisa michezo mbali mbali ambayo ilikuwa ikifanyika zaidi sana hiyo mchezo ya kukimbia.

Mimi simu yangu naitumia zaidi sana kwa mawasiliano na vile vile natumia simu yangu kwa kupata pesa vile vile. Simu yangu inanisaidia sana kupata ajira kwa sababu kazi zangu ambazo ninazofanya zinahitaji kabisa uwe ukiwasiliana na watu ambao wanaweza kukupea ajira mda wote ili wakiweza kukutafuta kwa simu wasikukose Ndiyo ambayo naweza kusema ya kwamba simu yangu kwa upande wangu mimi ni muhimu sana zaidi Lakini naweza hata vile vile kuitumia kwa kuweza kuwasiliana na nduguzangu kwa njia ya chats mtandaoni vile vile ni vile naweza kusema ya kwamba simu yangu inanisaidia katika mambo mengi sana ninayo yafanya pale ambapo nina hitaji kuzungumza na watu wengine kuzungumza kuhusu kazi na siyo hiyo tu lakini simu yangu vile vile inaweza kuniunganisha katika mikutano mbalimbali ambayo inahitaji kufanyika mtandaoni na vile vile najitahidi sana kabisa kuangalia namna gani simu yangu iweze kukuwa ni simu ambayo inanisaidia katika mambo mengi sana na ndiyo maana nikitaka kununua simu nanunua simu ambayo najua ya kwamba ni simu ambayo iko na mambo mengi sana ambayo inakuwa na kiteknolojia ya sasa ambayo inaweza kunisaidia katika kujifunza mambo mengi mbali mbali.

Kwa sasa nimeweza kujifunza lugha nyingi sana, na lugha ambayo ningependa kujifunza muda huu ni kihispania. Kwa sababu hapo mwanzoni niliweza kujifunza lakini sikuweza kupata wakati wakuweza kuendelea na kujifunza lugha hiyo. Ndiyo maana kwa upande wangu mimi, vile ninavyojua kwa sasa kama vile kiingereza, kifaransa, kiswahili, kinyarwanda, hata vile vile na lingala, kwa sasa nigependa niweze kujua lugha ingine ambayo ni lugha ya kihispania.

Wakati umeme umekatika kwa upande wangu mimi na jitahidi sana niweze kuwa na battery ambazo zinaweza kunisaidia wakati ambapo umeme umeweza kukatika kama vile nina kompyuta yangu ambayo nikiwa nikifanya kazi na jitahidi sana niwe nimeweza kuicharge vizuri hili pale ambapo umeme utaweza kukatika niendelee na kufanya kazi zangu bila tatizo yoyote Lakini sidhani ya kwamba nina tatizo ilo la umeme kukatika muda wote ni shida tu ambayo inaweza kutokea kwa dakika chache na filevile umeme unaweza kurudi tena badae.

Mimi ningeweza kusema mfumo wa simu ambayo napendelea sana zaidi ni hio ambayo tunaita kwa lugha ya kimombo iOS ambayo ni Apple imezoea kufanya kama mfumo wa Apple hizo simu za namna hiyo Lakini vile vile na kwa upande wa Android vile vile napenda simu huo kwa sababu unakusaidia sana zaidi sana pale ambapo unataka kupekuwa program mbali mbali za bure bila malipo yoyote Kwa kupitia android unaweza kupata hizo program zozote ambazo Unazo hitaji na vile vile msimu huo unakua kama ni mwepesi sana kwa kutumia.

Kwa upande wangu mimi napendelea chakula chenye ladha ambayo ni chakula kinaweza kuwa naaaaaa vitamini nyingi sana katika mwili wa mtu ambacho kinaweza kuleta eeh vitamini ambayo inaweza kujenga mwili wa mtu. Ndiyo chakula ambacho naweza kusema ya kwamba mimi napendelea Nazaidi sana ni chakula cha asili ndicho mimi kwa upande wangu naona ya kwamba niii chakula nzuri na ni chakula ambacho kinaweza kukusaidia kwa kujenga mwili wako vizuri sana. Hata vile vile na kuangalia namna gani unaweza kujiweka katika afya njema pale ambapo unapo ee kula chakula hicho vile vile.

Kwa upande wangu mimi na zungumzia ya kwamba wanyama kwa upande wangu mimi Si ya kwamba naweza kusema ya kwamba siwapendi Lakini ni vile sina na mahali ambapo naweza kusema nimeweza kuchukua ili kuwafuga wanyama hao ndiyo maana kwa hiyo naweza kusema ya kwamba swali hilo linaweza kuwa ngumu kwangu kusema ya kwamba napendelea wanyama wa aina gani asante sana.

Kwa kweli mimi naweza kusema ya kwamba napenda mvua kwanza kwa sababu mvua katika hii maeneo ya Afrika ni mvua ambayo inasaidia kukuza mimea. Na mimea ikiwepo ni kusema ya kwamba kutaweza kupatikana vyakula na vile vile kutaweza kupatikana matunda ambayo watu wanaweza kutumia ili kuweza kujenga mwili na kuleta afya ya mwili. Kwa hiyo mvua ni muhimu sana katika mazingira mbali mbali Lakini pale ambapo mvua imekuwa kali tena sana zaidi kupita inakuwa imeharibu mambo mengi sana Hata vile vile kubomoa manyumba Kuna hizo inchi ambazo bado hazijakamilisha kujenga vizuri manyumba Sasa unakuta wakati ambapo mvua nyingi sana imeweza kunyesha ina bomoa nyumba na vile vile hata Kuna hata zile ambazo tunaita ambazo tunaita na nani za kujenga.

Mimi napendelea sana zaidi kuenda madukani, wenda inaweza kuwa ni jioni pali ambapo nimeweza kutoka kazini, ndiyo naamua ya kwamba naweza kuenda madukani kununua vifaa mbalimbali ama vyakula Lakini pale ambapo ninaona ya kwamba sina mda wa kuenda madukani najitahidi kupanga na namna gani nitaweza kuchukua mda niende duka katika wakati za wikendi. Pali ambapo kazi zita kuwa sio nyingi sana na ndio hapo naweza kuamua ya kwamba nasema Hapa nita chukua maamzi ya kuenda madukani Iwe ni wikendi ama jioni za wikendi Hapo ndipo unaweza kusema ninaweza kupata muda wa kuenda madukani.

Study ambayo ni muhimu kwa kazi yangu naweza kusema ya kwamba ni ile ambayo inanisaidia niweze kupangilia kazi zangu vizuri na vile vile nitafute namna gani naweza kuboresha miradi yangu na niweze kusonga mbele katika mambo yote ambayo na ninayofanya na badae iweze kuwa imezaa matunda ambayo nilikua nikihitaji katika mambo mbalimbali niliweza kupangilia hapo awali. Ndio study ambayo naweza kusema inaweza kuwa muhimu kwa kazi yangu kwa sababu ni imenisaidia ku pangilia vema vizuri na kuweza vile vile ku,, pata mazao hayo ambayo nilikua nikihitaji kama vile niliweza kupanga hapo mwanzoni,

Mimi kwa upande wangu, napendelea zote mbili, napendelea baridi, na hata vile vile, napendelea joto, lakini mambo ambayo sipendelei, ni hiyo ambayo kama baridi imeweza kuwa baridi nyingi sana, ama joto imeweza kuongezeka tena sana kwa uzaidi, hapo ndiyo sipendelei. Lakini ikiwa imekadiria hata baridi hata joto kwa upande wangu mimi napenda.

Kabisa mimi naweza kusema ya kwamba kuna vifaa viwili vyaki teknolojia ambavyo kwa siku hizi kabisa kwetu sisi ambazo ambao tumejifunza mambo ya kimtandao ni vigumu sana kuishi na hauna vifaa hivyo. Kuna vifaa vyaki teknolojia ambavyo tunaita kompyuta na hata vile vile simu ya mkononi Kwa mfano unaweza kusema ya kwamba kompyuta, ndani ya kompyuta mna mambo mengi sana ambayo ya naweza kukusaidia kupata ajira kama vile mtu ambaye umeweza kujifunza mambo ya Microsoft Unaweza kupata ajira kupitia kifaacha teknolojia ambacho kinaitwa computer Kwa sababu hizo programs na kuwa humondani na kujifunza iyo Microsoft Unaweza kupata ajira Hata vile vile kuna hiyo ambayo siku hizi tunaita Photoshop Ukijifunza hiyo vile vile unaweza kupata ajira na hili uweze kujifunza ayo mambo yote inafaa kutumia kifaacha kiteknolojia ambacho tunaita kompyuta na vile vile kama kwa mfano tunaweza kusema kupitia simu simu nikifaa ambacho ni muhimu sana kwa mawasiliano na hata vile vile kwa ajira mbalimbali Kuna vile vile unajua kwa mba, kuna watu ambao wanatumia simu ili kueza kufanya kazi kwa mfano Kaziza kurikodi, maodio, unakuta kuna watu ambao wamepewa kazi na hizo kazi zinahitaji kuweza kurikodi maodio na ukirikodi hizo maodio inakusaidia kupata pesa Ndiyo maana ni muhimu sana kabisa kukuwa na kifaa chakiteknolojia kama simu ama kompyuta na hivyo ni vifaa ambavyo na ona kwa upande wangu mimi siwezi kuishi pasipo.

Mimi naweza kusema ya kwamba kuhusu mambo ya udhaifu wangu kushughulikia najitahidi sana kuangalia namna gani naweza kuwa katika afya njema zaidi sana kimwili hata vile vile na kiakili na hata hivyo hivyo najitahidi sana kuangalia namna gani naweza kufanya maombi zaidi ili kuangalia namna gani naweza kuwa na uhusiano na mungu aweze kunisaidia katika madhaifu yangu kuyageuza kuwa nguvu kwa upande wangu. Ndiyo ambayo naweza kusema ya kwamba na shugulikia namna hiyo udhaifu wangu.

Mimi katika wikendi najitahidi sana kuenda mahali mbali mbali kama vile tuseme kwanza jumapili Jumapili najitahidi kuenda kanisani kumuomba mungu, kumshukuru, kufanya maombi na vile vile Najitahidi kuangalia namna gani naweza kuzungumza na wakristo wengine na jumamosi vile vile najitahidi kuangalia vile naweza kutembelea jamii yangu, ndugu zangu na vile vile na angalia namna gani naweza kutembea na familia yangu kama vile mke wangu, watoto wangu. Tunaenda kutembea katika maeneo mbali mbali kuangalia hata vile vile tuseme wanyama na kutembea inakua ni muhimu sana kwangu kabisa na najitahidi kuangalia namna gani wikendi yangu inaweza kuwa vyema sana ili niweze kuwashirikisha watu ambao ni wakaribu nami na baada ya hapo nachukua masaa ya jioni kuweza kupumzika vizuri ili nitakapo jianda kwa wiki ambayo inayokuja niweze kujianda vizuri sana na niweze kuanza kazi kama inavyo itajika mapema.

Ndiyo, mimi inaweza kusema ya kwamba nimewai kutembelea ziwa au mto katika inchi mbali mbali. Tuchukue kwanza kama inchi kama Kongo Kuna hiyo ziwa la kivu ambalo lina wasamaki wengi na vile vile nimeweza kutembelea ziwa la mto ambalo lina inchi ambazo ni jirani kama vile Tanzania, Burundi na Kongo na ilo ziwa Linaitwa Tanganyika Nimeweza vile vile kutembelea ilo ziwa na naweza kusema ya kwamba nimetembea hata vilevile kuangalia mto mbalimbali katika inchi ya Kenya na weza kusema ya kwamba kabisa nimetembea katika ziwa mbalimbali Hata vilevile nilipotembelea huko urusi Niliweza kuangalia mito mbalimbali na hata ziwa mbalimbali ambazo kwa upande wangu mimi nilifurai kabisa na kuangalia vile majenzi iko kando kando ya hizo ziwa iliweza kunifuraisha sana kabisa kwa upande wa urusi na kuangalia vile wanahistoria ya majengo ambayo ni majengo mazuri sana kabisa.

Kwa kweli mimi ni mtu ambaye anabambania mazingira sana na nimefurahia sana kabisa hili swali ambalo umeweza kuniuliza. Pale ambapo kwa upande wangu mimi nilianzisha kampuni ambayo ilikuwa ikibambana na mambo ya matumizi ya plastik uko inchini Kongo na wenzangu. Tuliangalia namna gani tunaweza kupunguza matumizi haya na tuliweza kusema ya kwamba tunachukua hayo maamzi Tuka sema ya kwamba kampuni itakuwa ni bora ya njia ambazo zinaweza kutusaidia kukusanya hiyo maplastik na kuweza kuyafanya iweze kuwa moja ya bidhaa ambazo tutakuwa tukishughulikia kama vile kuyageuza kuwa bidhaa ya ujenzi Tuliweza kufanya kama vile vile iyo ambayo wanaita pevas kwa lugha ya kimombo ili kuweza kujenga mabarabara na tukaamua ya kwamba hiyo inaweza kuwa moja ya njia za msingi za kutusaidia kuweza kupunguza matumizi ya plastic Kwa kweli ilikuwa moja ambayo ya njia ambazo ziliweza kutusaidia ili kuangalia namna gani tunaweza kutunza mazingira yetu ni mradi ambao nimeupenda kwa upande wangu hata vile vile na wenzangu ambao tulikuwa vijana ambao tuliweza kuanzisha mradi huo na naamini ya kwamba siku zinazo kuja mbele ni naamini ya kwamba nitaendelea na mradi huo na nitajitahidi sana kuangalia namna gani naweza kupunguza plastik Sio kwa Afrika ya mashariki tuu lakini nitaangalia namna gani tunaweza kupunguza matumizi ya plastik katika Afrika yote nzima.

Kwa kweli, mimi kwa mda wangu wa bure nautumia kwa kusoma vitabu ama kwa kujifunza mambo mengi sana ambayo najua ya kwamba siku zilizo mbeleni mambo hayo yanaweza kunisaidia ili niweze ku pata kitu kidogo kama vile ku pata manufaa mbalimbali ya kile ambacho niliweza kujifunza.

Mimi kwa upande wangu na shugulikia makosa kazini kwa kuweza kuyakosowa kujua namna gani ya kupata suluhisho ili makosa hayo ya siweze kujirudia tena. Ndiyo ambayo naweza kusema kwa upande wangu na shugulikia makosa ni kuangalia namna gani kupata suluhisho ya matatizo ambayo yameweza kujitokeza na yasi jirudie tena.

Kwangu mimi nikiamka asubui na jitahidi sana kufanya maombi, nikimaliza kufanya maombi na tafta namna gani na weza kukapika chai ili niwezi kukachukua breakfast na nikimaliza hapo na jitahidi kuangalia namna gani nitapanga mambo yangu mengine vema ili niweze kuanza. Siku yangu ya kazi kwa bidii na niweze vile vile kuwa na nguvu zaidi ambazo zitaweza kunisaidia kufanya kazi kama inavyohitajika.

Mimi nina aina mbalimbali za filamu ambazo ninazozipenda, lakini sana zaidi napenda filamu ambazo zinazo kuwa na siasa na humo ndani muna kiuchumi, ni hata vile vile filamu ambazo zinahusu kuhusu vita ambavyo vile weza kupitikana katika siku zile weza kupita kama vile naweza kusema hizo siku za maelfu moja mia kenda ni filamu ambazo kwa upande wangu mimi nazipendelea sana zaidi kama vile hao wasanii, wa sinema ambao wameweza kujitokeza katika miaka ilio pita au ambao tunaweza kuita kama vile wakina Rambo, wakina Schwarzenegger hao ni watu ambao napendelea sana filamu zao na vile vile napendelea filamu ambazo nizaki bongo, zaki Afrika kama vile vile za kitanzania na hapa kenya vile vile ambazo ni filamu ambazo zimekuwa ziki changanywa na komedi vile vile na zipenda.

Mimi kwa upande wangu unaweza kusema napendelea mazoezi mengi sana ya kila siku dhaidi sana kujinyosha, kukimbia, kufanya gym na vile vile hata mchezo pale ambapo ninapo kutana na marafiki zangu tukiamuwa ya kwamba tunaweza enda hata kwenye kiwanja ilikuangalia namu na gani tunaweza kufanya mchezo mbali mbali hayo yote kwa upande wangu mimi kila siku ni mazoezi tu na kutembea vile vile inanisaidia kuweka mwili wangu kuwa ndani ya afya njema ni vile ningeliweza kupenda ya kwamba mazoezi yangu ya kibinafsi ni ya kukimbia ndiyo ambayo naweza kusema ya kwamba ndio inakua ambayo inaniraisisha sana kuweza kukimbia kwa muda mfupi na vile vile kurudi na kuangalia namna gani na weza kufanya shuguli zingine ambazo zinahitajika.

Mimi ninafanya marafiki wapya kwa kuweza kuungana nao katika vikundi mbalimbali Ndiyo naweza kutafuta marafiki na hata vile vile mtandaoni kama vile kwa magroup ya WhatsApp Najitahidi sana kuangalia namna gani naweza kukutana na marafiki wapya na vile vile kwa mtandao kama vile Facebook ama X vile vile najitahidi.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota zaidi sana wakati imekua ni usiku najitahidi sana kuenda nje na kuangalia mazingira hali ya hewa iko namna gani na kuangalia mawinguni kama nyota zimeweza kujiitokeza.

Kwa upande wangu mimi wakati wa msongo na jitahidi kuangalia namna gani naweza kupungua, na vile vile nafanya kama mazoezi mbali mbali, ili hiweze kunisaidia kupungua msongo ambao naweza kuwa nao ambao humeweza kutokana na. Shida wenda za kazi ama mambo mengine ambayo ni nayo kuwa nayo katika shugli za maisha yangu.

Kwa kweli mimi naweza kusema ya kwamba kuna harufu mbali mbali ambazo kwa upande wangu mimi na zipenda na weza kusema kwa mfano harufu ya chakula na vile vile harufu ya mauwa hiyo ni moja ambazo ya harufu ambazo kwa upande wangu mimi na weza kusema na zipenda sana.

Hilo ni swali nzuri sana kabisa kwa upande wangu unaweza kusema ya kwamba kazi ambayo ni nayo idhamini dhaidi ni hiyo kazi ambayo na amini ya kwamba inaweza kunitulea mshara ambayo ukoju sana dhaidi Lakini vile vile ni kazi ambayo ina nipatia vile vile uhuru wakueza kufanya mambo vizuri sana na vile ninavyo itaji kwa upande wangu kufanya.

Kumbukumbu za kutisha zimekua ni nyingi sana, dhaidi sana pale ambapo unaweza kuangalia katika inchi zetu hizi za Afrika zina matatizo mengi kama vile magonjwa ama vile vile mizozo katika inchi mbalimbali na hiyo inaweza kutuma mtu anakuwa na shida mbalimbali za kueza kumuacha awe na kumbu kumbu ambazo zimekua ni za kutisha kama vile kwa mfano kuapoteza wandugu zako ama marafiki zako alafu unakuta kwa hiyo imekua ni shida sana na inakua kama vile ni kumbu kumbu za kutisha.

Kwangu mimi naweza kusema ya kwamba kusubiri kwenye mstari haijakuwa ni tatizo kwa sababu hiyo inaonesha ya kwamba watu wanapaswa kusubiria. Kama tunaweza kusema kwa mfano kuna mtu ambaye ameweza kufika mbele yako wewe ni kusema ya kwamba wewe unahitaji kwanza kusubiri huyo mtu aweze kushugulikiwa kama inavyofaa alafu kwako wewe unaweza sasa kufuatia bada ya huyo mtu.

Kwangu mimi naweza kusema ya kwamba mtandaoni natumia muda mwingi sana kwa sababu kazi zangu zote zinahitaji kuwa uwe mtandaoni kama vile kufanya mambo mbalimbali, shughuli mbalimbali, ambazo zinakufaa uweze kuzifanya ukiwa mtandaoni Ukijadili mambo mbali mbali na ndiyo maana naweza kusema ya kwamba mtandaoni naweza kukuwa hata vile masaa nane ama masaa sita nikiwa mtandaoni nikifanya kazi mbali mbali ambazo nahitaji kufanya kwa upande wangu.

Kwangu mimi, sidhani ya kwamba napendelea vyakula vipya, lakini pale ambapo naona ya kwamba ni vyakula ambavyo watu wengine wameweza kufurahia ama wanahitaji na weza vile vile kujitahidi kuangalia lakini kwa upande wangu nimezoea kuwa na vyakula vile ambavyo mimi mwenyewe na vipenda na vile vile na penda kula.

Kwangu mimi naweza kusema ya kwamba chakula mbacho napenda kula jioni ni kama vile wali na nyama lakini vile vile kuna wakati ambapo nachagua niweze kula kama vile mkate ama ninywe chai pekee yake alafu niangalie namna gani naweza kulala. Nimezoea zaidi sana kula, chakula, mchana pekee yake.

Mimi naweza kusema ya kwamba napenda maua lakini siyo zaidi sana na wanamemba ambao kwa upande wangu nadhani kwao wanapenda maua sana Lakini maua ambayo mimi napenda ni hiyo ambayo imekua kama mimea Ndiyo ambayo kwa upande wangu mimi naweza kusema na furahia sana zaidi na kupita.

Mimi kwa upande wangu nasema ya kwamba napenda kufanya kazi kwa upande wangu mimi pekee yangu Lakini vile vile kama kuna hizo kazi ambazo zinahitaji niweze kufanya na wafanya kazi wenzangu naweza vile vile kuzifanya Kwa mfano hizi kazi zetu ambazo tunafanyia kwa mtandao ni kazi ambazo zinakuomba uwe pekee yako wewe mwenyewe lakini vile vile kama inahitajika uweze kufanya kazi na mwengine mnaweza kuwasiliana kwa njia ya mtandao ili muweze kupanga ni nini ambacho mnaweza kufanya kama vile kazi ya nyinyi wenyewe.

Katika dirisha langu, mimi naweza kusema ninachokiona pale ambapo nimefungua dirisha langu, naona miti, naona vile vile magari kwa sababu ni dirisha ambalo liko pembeni na barabara na vile vile naweza kusema ya kwamba naona hata vile vile na mauwa kwa upande wa kushoto wa dirisha langu na hiyo ndiyo ambayo naweza kuzungumzia kuhusu dirisha langu kwa sasa.

Kwangu mimi naona maoni ya wengine ni muhimu sana kabisa na pale ambapo nimekuta mtu anamada mbalimbali ambayo anazungumzia na na maoni mbali mbali ambayo naweza kusema ya kwamba si maoni ambayo inaendana na mada yangu ama maneno ya ambayo mimi mwenyewe nilueza kuzungumza. Na ya chukulia hivyo kwa sababu na jua ya kwamba kuna yale maoni ambayo inaweza kuwa ni ya mashauri alafu ili kukusaidia wewe mwenyewe katika mambo mbali mbali uweze kurekebisha kama kuna mambo ambayo ulikuwa haufanyi vizuri sana zaidi pale ambapo muna wafanyakazi wenzenu alafu kuna mambo ambayo haiendeki vizuri na unaitaji kujua ninamna gani unaweza kupata suluhisho ni muhimu sana kuwaomba wengine wafanyakazi wenzako ama naweza kusema marafiki zako Unaweza kuwaomba maoni yao ili uweze kujua namna gani unaweza kurekebisha siku zingine zijazo.

Mimi kwa kweli napenda sana kurudi ujana kwa sababu nakuwa nikikumbuka mambo mengi ambayo nilikua nikifanya pale ambapo nilikua ningali bado mdogo na hiyo inanifuraisha na kumbuka kabisa mambo mengi sana muimu ama mambo mengi ambayo nilueza kufanya na marafiki zangu na hiyo kwa kweli inakua ni kama vile kumbu kumbu ambazo ni nzuri sana katika maisha yangu na vile vile mambo ambayo nilueza kuyapitia.

Kwa kweli naweza kusema ya kwamba mimi na kipawa cha kufanya zaidi sana kazi mbalimbali ambazo zinahitaji kuwa kwenye mtandao Lakini vile vile kipawa cha kuweza kutumikisha kompyuta sana zaidi na ndiyo ambayo nasema ya kwamba ni kipawa ambacho nashukuru mungu ameweza kunipa Kwa sababu kina niingizia ata hivyo hivyo hela naweza kusema.

Kila asubui ninapoamka najitahidi sana kuangalia namna gani naweza kufanya usafi katika nyumba yangu, alafu na jitahidi kuangalia vile naweza kuchukua hata mmh mkate na nikakunywa chai, alafu ambapo ninaweza kumaliza hivyo na jipangilia kuona vile naweza ku fanya mambo ya kujitayarisha kwenda kazini.

Mimi natumia mfumo wa usalama wa vidole kweli kweli pale ambapo ninapo kwa mfano kwenda kutafuta vitambulisho hata vile vile kama nahitaji kuweza kuvuka mpaka kwenda ndani ya nchi zingine inahitajika sana kuweza kutumia mfumo wa usalama wa vidole ili waweze kujua ya kwamba wewe ni mtu ambaye unatokea eneo gani na kitambulisho chako ndicho kinaweza kuwa kama vile ni saidizi ya kufanya mfumo wa usalama wa vidole.

Kwa kweli mimi kama vile mtu ambaye amesoma sana dhaidi mambo ya kompyuta na jitahidi sana kuangalia namna gani na weza kuzuia vitisho vya mtandao na vile vile kuna system ambazo mimi mwenyewe nimeweza kujiundia ili kuangalia namna gani naweza kuvizuia visiweze kunifikia kwa ukaribu. Kama vile kwa mfano kuna vile unaweza kueka mifumbo ambayo inazuia mtu asiweze kufikilia ama kufikia akaunti zako ili aweze kukutishia pale ambapo ameweza kuchukua data yako mtandaoni.

Ndiyo mimi napenda kupiga chombo cha mziki pale ambapo ni na muda ambao unaitaji kufanya mazoezi ama kujifunza mambo mapia na chukua chombo kama vile gitari na vile vile na weza hata kuangalia. Namna gani naweza kuchukua hata vingine vyombo ambavyo ni vya mziki. Ambavyo hapo awali sikuweza kujifunza.

Mimi kwa upande wangu nakamilisha kazi kama vile kwa mfano najitahidi kwenda kazini mapema ili niangalie namna gani naweza kupanga kazi zangu ziweze kufanyika kwa bidii na pale ambapo ninapokamilisha niweze kuwapea wakuu ripoti ambayo inahitajika.

Mimi siishi nafasi ambapo ni meweza kuzaliwa, ni metoka maeneo hiyo muda mrefu sana kwa sababu ni meweza kutembea inchi nyingi sana mbali mbali na hivyo naweza kusema ya kwamba fasi ambapo nimeweza kuzaliwa nilitoka nikiwa bado mtoto mdogo na kwa sasa naishi mahali pe pengine.

Malengo ya kila mwezi na yaweka kama vile kwa mfano kupangilia ni nini ambacho na weza kufanya kwa siku, kwa wiki ama baada ya wiki mbili na hiyo inanisaidia sana kabisa kujua namna gani na weza kufikia malengo yangu ya kila mwezi kazini.

Napendelea sana suruali kwa upande wangu mimi vile vile naweza kusema ya kwamba mimi sipendi zaidi sana siketi kwa sababu suruali kwangu mimi naona ya kwamba ina nipendeza na ndio mana naweza kusema kwa upande wangu tu ni chaguo mbalo mimi na lipenda kama vile suruali mbali mbali ambazo zinaweza kuwa zina rangi mbali mbali.

Kwa kweli, mimi napenda wa chezaji wengi wa michezo kama vile naweza kusema kwa upande wa mpira Kuna mchezaji huyu wa Tanzania ambaye wanaita Samantha na vile vile kuna mchezaji mwingine wa mchezo ambaye wanaita Uku kwa upande wa Congo wanaweza kusema wanaita Putu Trezor na vile vile kuna huyu huyo ambaye wanaita Cedric Bakambu na vile vile kuna wachezaji wengi wakimataifa zaidi sana katika nchi za ulaya naweza kusema akina Lionel Messi, akina Mbappe na vile vile kama vile Cristiano Ronaldo hao ni wachezaji wa mchezo ya mpira ambao na pendelea sana dhaidi kuwafuatilia pale ambapo wanapocheza michezo katika mataifa mbali mbali ama ligi mbali mbali ambazo zimeweza kufanyika uko Europe.

Mimi nimezoea kula chakula mbalimbali kwa mfano mchana nazoea kula samaki na wali na vile vile ikiwa hata ndizi napenda vile vile ama nyama na ugali hiyo ni moja ambayo napenda katika chakula cha mchana na nafurahia vile vile ikisindikizwa na vinywaji kama vile juisi. Napenda kabisa.

Napenda kucheza ngoma sana na nimejitahidi kujifunza namna gani ya kupiga ngoma katika sehemu mbalimbali na katika mafundisho mbalimbali ya jinsi mtu anaweza kupiga ngoma na kucheza ngoma sana zaidi. Nimejifunza nikiwa bado mdogo na mpaka sasa hivi nina hiyo kipaji ya kupiga ngoma sana zaidi kabisa.

Kwa kweli naweza kusema ya kwamba, nafurahia mbele kuwa nyumbani na vile vile na ninapo kuwa nyumbani na jitahidi sana kujua namna gani na weza kumshukuru mungu kwa sababu ameweza kunifikisha nyumbani na vile vile ambapo ni meweza kumshukuru kwa kufanya maombi na jitahidi vile vile kujua namna gani na weza kuongea. Na watoto wangu na mke wangu na tukajadili mambo mbalimbali tukapeana maoni mbalimbali na mambo mengine na maisha ya kaendelea.

Naweza kusema ya kwamba mimi napenda kuoga kwa maji ya moto lakini vile vile napenda kuogelea kwa maji ya baridi pale ambapo naona kuna joto nyingi sana hali ya hewa sio nzuri joto imekuwa ni nyingi sana najitahidi sana kuangalia namna gani naweza kuchukua maji ya kuoga ya baridi ili iweze kunisaidia kuwa na mwili ambao ukona afya nzuri sana.

Ndiyo, mimi nimeshawahi kusafiri mahali pazuri sana kama vile Paris Ufaransa. Nimesafiri huko na nimeweza kuangalia maeneo mbalimbali na hata vile vile hiyo eneo ya utalii ambayo wanaita Tour Eifel. Nimeweza kuyaangalia na nimeweza hata kutembea katika nchi mbali mbali kama vile Tanzania, kama vile Kenya Nairobi, na nchi kama vile Rwanda, Congo. Nimeweza kuona mahali pazuri kabisa na naweza kusema ya kwamba Kuna mahali ambapo ni pazuri sana kama vile huko nchini Uganda ambapo kuna wanyama wengi sana ukitembea ukienda kuangalia porini Unaweza kuangalia wanyama wengi sana kabisa maeneo ya pori huko Uganda.

Hayo mambo yote mawili mimi na yapenda na zaidi sana na penda kuchora kupitia makaratasi kama vile kuchora na kupaka rangi. Zaidi sana pale ambapo nimeweza kujenga nyumba na jitahidi sana kuangalia ni rangi gani ambayo na weza kuchagua alafu naangalia namna gani naweza kupaka hiyo rangi pamoja na wafanyakazi ambao mimi mwenyewe nimeweza kuajiri.